Siku yangu ya kuzaliwa napenda kuisherehekea kwa njia ya furaha na unafuu kidogo. Kawaida, naanza hiyo siku kwa kuamka mapema, kujiandaa vizuri na kufurahia kifungua kinywa maalum kama favorite yangu. Baadaye, huenda ninashirikiana na familia na marafiki wakija kunisherehekea. Tukila pamoja keki na chakula kidogo cha sherehe. Pia napenda kupokea salamu na zawadi ndogo kutoka kwa watu muhimu katika maisha yangu. Kwa kunanifanya nijisikie kuthaminiwa. Mara nyingine napenda pia kutumia siku hiyo kupumzika. Kuangalia filamu nzuri au kufanya jambo la furaha kama kutembea nje. Kwa ujumla, siku yangu ya kuzaliwa ni wakati wa furaha, shukrani na kusherehekea maisha. Nikijisikia furaha na kushirikiana na wale ninaowapenda.